Ili kushirikiana vizuri na timu nawasiliana kwa uwazi na heshima nashirikisha mawazo yangu na kusikiliza ya wengine nashiriki majukumu kusaidia pale panapohitajika na kuheshimu ratiba na maamuzi ya pamoja. Pia nachangia kutatua changamoto kuhamasisha ushirikiano na kudumisha mazingira mazuri ya kazi ili timu ifikie malengo kwa pamoja.

Napendelea hali ya joto. Hali ya joto hunipa hisia za faraja kurahisisha shughuli za nje na kufanya mwili kushirikiana vizuri katika kazi za kila siku. Pia joto hunifanya niwe na nguvu za kufanya shughuli nyingi bila kuchoka haraka tofauti na baridi ambapo mtu huitaji nguo nyingi na mara nyingine kuchoka haraka.

Napenda aina ya keki ya vanila. Keki ya vanila ni tamu kwa ladha, laini na rahisi kufurahia iwe pekee yake au ikiwa na mapambo kama krimu au matunda. Pia ni keki inayofaa kwa afla nyingi na inavutia watu wa rika zote kwa urahisi wake na ladha ya kawaida lakini ya kupendeza.

Napenda kuamka na jua. Kuamka mapema kunanipa hisia za utulivu nafasi ya kupanga siku yangu na kuanza kazi au shughuli za kila siku mapema. Pia husaidia kutumia mwangaza wa asubuhi kuongeza nishati na kufanya mwili na akili kuwa makini na tayari kwa shughuli mbalimbali tofauti na kulala mapema ambapo mara nyingine mtu humaliza usingizi lakini anapoteza mwangaza wa asubuhi.